Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Kwanza hutambua na kudhamini mchango wa kila mtu Baada ya timu kufanikiwa, huchukua muda kuwashukuru wanachama wote kwa kazi yao maeneo ya pongezi, iwe kwa mkutano au ujumbe mfupi hufanya watu wajisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa Pili, huadhimisha mafanikio kwa njia rahisi lakini yenye maana Sio lazima iwe sherehe kubwa. Inaweza kuwa chakula cha pamoja, kikao cha kahawa, au mazungumzo ya kirafiki. Shughuli hizi huimarisha mshikamano na kuleta furaha ya pamoja. Tatu, ushirikisha timu katika kutafakari safari ya mafanikio. Huangalia tulikotoka, changamoto tulizokutana nazo, na jinsi tulivyozishinda. Kutafakari huku hujenga uzoefu wa pamoja na kuwafanya wanachama wajivunie kazi yao Nne, hutumia mafanikio kama motisha ya hatua inayofuata Baada ya kusherehekea, huhamasisha wanachama wa timu kuendelea kujituma na kueka malengo mapya Mafanikio hayachukuliwi kama mwisho, mbali kama hatua ya maendeleo Tano, huhakikisha sherehe ni jumuishi Kila mtu anahusishwa bila kujali nafasi yake, hii hujenga usawa kuhe heshima na hali ya umoja ndani ya timu. Hutumia mafanikio kujenga utamaduni chanya wa kazi. Kusherehekea mafanikio huonyesha kuwa juhudi hutambuliwa jambo linaloongeza ari ya kazi, uaminifu na mshikamano wa timu. Saba, huhifadhi kumbukumbu za mafanikio inaweza kuwa picha, taarifa au kumbukumbu fupi. Hizi hutumika kama rejea na hamasa katika miradi ya baadaye. Sherehe huimarisha mawasiliano ndani ya timu. Wakati wakusherehekea, wanachama hupata nafasi ya kuzungumza kwa uhuru, kushirikiana uzoefu, na kuelewana zaidi nje ya mazingira rasmi ya kazi. Hii huongeza uhusiano mzuri na kuondoa mipaka isiyo ya lazima. Kusherehekea mafanikio huongeza kujitolea kwa wanachama wa timu mtu anapotambuliwa kwa juhudi zake hujihisi kama sehemu muhimu ya timu na huwa tayari kujituma zaidi katika majukumu yao Sherehe hujenga hisia ya umiliki na mafanikio Wanachama huona kuwa mafanikio ya si ya mtu mmoja mbali ni ya wote Hii huongeza mshikamano na kuimarisha moyo na kufanya kazi kwa pamoja Pia, kusherehekea mafanikio husaidia kupunguza uchovu wa kazi, baada ya kipindi cha kazi ngumu, sherehe ndogo huleta pumziko la kiakili na kihisia na kuwafanya wanachama warudi kazini wakiwa na nguvu mpya. Zaidi ya hayo, kusherehekea mafanikio huimarisha uongozi mzuri Kiongozi anayedhamini na kusherehekea juhudi za timu hujenga heshima na uaminifu miongoni mwa wanachama wake Kwa kuhitimisha, kusherehekea mafanikio ya timu si swala la anasa mbali la mkakati muhimu wa kujenga motisha, mshikamano na ufanisi wa muda mrefu hoja hizi zinaonyesha kwa nini ninaona sherehe za mafanikio kwa ya timu kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa kazi wenye mafanikio.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Kwanza kabisa, mawasiliano ya video hunisaidia kuelewana vizuri zaidi kuliko maandishi au simu za sauti pekee. Kupitia video na weza kuona sura ya mtu, miondoko ya uso na luga ya mwili. Ambavyo husaidia kuelewa hisia na ujumbe kwa husahihi. Hii upunguza uwezekano wa kutoelewana. Pili, video huongeza ukaribu kati ya watu walioko mbali. Ninapotumia video kuwasiliana na familia, marafiki au wafanya kazi wenzangu walioko maenio tofauti, uhisi kama niko karibu nao. Kuonana uso kwa uso hata kwanjia ya kijiditali huimarisha mahusiano na kuondoa hisia ya umbali. Tatu, video ni muhimu sana katika kazi na masomo. Mikutano ya video hurahisisha majadiliano, uwasilisha jiwa mawazo na maamuzi ya pamoja. Walimu na wanafunzi hutumia video katika masomo ya mtandaoni. Jambo linalofanya ilimu ipatikane kwa watu wengi zaidi. Nne, mawasiliano ya video huokoa muda na garama. Badala ya kusafiri kwenye kukutana ana kwa ana, video hunipa na fasi ya kufanya mazungumzo popote ni lipo. Pili upunguza garama za usafiri na kuokua muda ambao unaweza kutumika kwa shugli nyingine. Tano, video huongeza uwajibikaji na umakini. Wakati watu wanaonana, huwa makini zaidi katika mazungumzo na kushiriki kikamilifu. Hii ufanya mawasiliana yawe yenyetija zaidi ikilinganisha na mawasiliana ya maandishi pekee. Mawasiliano ya video husaidia kueleza mambo magumu kwa urahisi, kupitia kushirikisha skrini, michoro au vielelezo na weza kueleza wazo gumu kwanjia inayoeleweka zaidi. Hii ni muhimu sana katika mafunzo na kazi za kita aluma. Video hunifanya nijisikia ninaunganisha na ulimwengu wakisasa. Teknolojia ya video nisehemu ya maisha ya leo na kuitumia hunifanya niwe tayari kwa mazingira ya kazi na ya jamii ya kidigitali. Hata hivyo, ninatumia mawasiliano ya video kwa kasi na busara. Sikila mazungumzo ya nahitaji video. Wakati mwingine, maandishi au simu ya sauti hutosha, hii usaidia kudumisha uweana na kuepuka uchovu wa mikutano ya video. Tisa, ni natumia video katika mawasiliano kujenga uaminifu. Wakati watu wanaonana uso kwa uso kupitia video, hujenga imani kuliko mawasiliano ya maandishi. Kuona mtu akizungumza hunifanya niyamini ujumbe wake na niya yake kwa uraisi zaidi mawasiliano ya video huraisishi maamuzi ya haraka katika mikutano ya video maswali hujibiwa papo hapo Mahoni ubadilisho kwa wakati mmoja na maamuzi hufanyika kwa haraka bila kucheleweshwa.

Jee unapenda kusimamia au kusimamiwa Kwanza kabisa napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa kunanipa mwongozo wa mwelekeo Kiongozi au msimamizi mzuri hunisaidia kuelewa kile ninachotarajiwa kutoka kwangu kunipa maelekezo sahihi na kura Kunisahihishia ninapokosea kupitia usimamizi mzuri, hujifunza nidhamu, uwajibikaji na namna bora ya kufanya kazi kwa ufanisi. Pia, kusimamiwa hunisaidia kukuza ujuzi wangu na kupata ushauri na mrejesho. Unawasaidia kuboresha utendaji wangu. Pili, kusimamiwa hunijengea uzoevu. Ninapokuwa katika chini ya usimamizi. Ninanafasi ya kujifunza kutoka kwa waliobeba zaidi. Hii hunisaidia kuelewa mbinu za uongozi, mamuzi sahihi, na namna ya kushugulikia changamoto kazini au katika kikundi. Kwa hiyo, kusimamiwa si ishara ya udhaifu, bali ni hatua ya kujifunza na kukua. Kwa upande mwingine, napenda pia kusimamia. Kusimamiaa hunipa fursa ya kuonyesha uwezo wangu wa uongozi, kupanga kazi na kuhamasisha wengine. Ninapokuwa msimamizi, hujifunza kuwajibika si kwa kazi tu, bali pia kwa mafanikio ya wengine. Hii hunifundisha uvumilivu, kusikiliza maoni ya watu na kufanya maamuzi kwa haki. Zaidi ya hayo, kusimamia hunipa kuridhika, ninapoona timu au watu ninawaongoza wakifanikiwa. Mafanikio ya timu hunifanya nijisikie fahari hasa ninapojua kuwa mchango wangu umeleta matokeo chanya. Pia hunisaidia kukuza ujuzi na wa mawasiliano na utatuzi wa migogoro kwani msimamizi mzuri lazima ajue kuwasikiliza watu na kuashugulikia changamoto kwa busara. Hata hivyo ninaamini kuwa usimamizi mzuri unahitaji ushirikiano. Msimamizi bora anapaswa pia kujua kusimamiwa, yani kuheshimu mamlaka ya juu, kufuata kanuni na kukubali ushauri. Vivyo hivyo, mtu anayasimamiwa anapaswa kua tayari kuchukua jukumu la uongozi linapohitajika. Kusimamiwa hunijengea nidhamu na madili ya kazi. Ninapokua chini ya msimamizi, hujifunza kuheshimu muda, kufuata taratibu na kuteleza majukumu kwa viwango vinavyokubalika. Haya ni madili muhimu ambaye hunisaidia hata pale ninapokua msimamizi wa wenyewe. Kusimamiwa hunisaidia kujitathmini, kupitia maoni na kwa kusimamizi ninaweza kutambua nguvu na udhaifu wangu. Fasi ya kuboresha maineo ninayolegea na kuimarisha yale ninayoyafanya vizuri. Kwa upande wa kusimamia, hunifundisha kua kiongozi mwenye, huruma na haki. Ninapoongoza wengine, hujifunza kuelewa tofautiza watu, mahitaji yao na changamoto wanazokutana nazo. Hii hunifanya niwe kiongozi anayejali, anayeheshimu maoni ya kila ya mtu na anayajenga mazingira chanya ya kazi. Haitha, kusimamia hunikuza uwezo wakupanga na kueka malengo. Msimamizi lazima ajue kupanga kazi, kugawa majukumu kwa usawa na kufuatilia maendeleo ya timu. Ujuzi huu ni muhimu sana si kazini tu, bali hata katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, kupitia kusimamia, hujifunza kuwajibika kwa maamuzi. Musimamizi hubeba jukumu la matokeo ya maamuzi anayoyafanya iwe ni mazuri au mabaya. Hii hunijengia ujasiri, uajibikaji na uwezo wakukabiliana na makosa. Kwa hitimisho, sipendelei upande mmoja pekee. Napenda kusimamiwa kwa ajiri ya kujifunza, kupata mwongozo na uzoevu, na napenda kusimamia kwa ajiri ya kutumia ujuzi wangu kwasaidia wengine na kuleta mafanikio ya pamoja. Kwangu, vyote viwili ni muhimu na vinakamilishana katika safari ya maendeleo binafsi na kikazi.

Je wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi Kwa upande wangu mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa na hili linaonekana katika mambo ninayofanya mengi kila siku Kwanza kabisa kuhahi hunipa amani ya moyo Ninapofika mapema na kwa wakati najisikia mtulivu na sababu sihitaji kukimbizana na muda Kuwahi hunifanya nianze shughuli zangu nikiwa na akili tulivu na mawazo yaliyopangwa vizuri. Pili, kuwahi ni ishara ya nidhamu binafsi. Nimejifunza kuwa mtu anayeheshimu muda wake pia, hujifunza kuheshimu muda wa wengine. Ninapowahi, ninaonyesha kuwa ninathamini ratiba, majukumu na watu ninaokutana nao. Tatu, kuwahi hunisaidia kujiandaa vizuri, ninapofika mapema kazini, shuleni au kwenye mkutano, hupata muda wa kupitia kile nitakachofanya, kupanga mawazo, na hata kurekebisha makosa madogo kabla shughuli haijaanza rasmi. Kuwahi hunijengea taswira nzuri mbele ya watu. Watu wengi huwapenda na kuwaamini watu wanaowahi. Kwa sababu huonekana kuwa makini, waaminifu na wenye uwajibikaji. Hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini, shuleni au kwenye jamii. Kuwahi hupunguza msongo wa mawazo. Kuchelewa mara nyingi huambatana na hofu, presha na lawama. Kwa kuwahi, naepuka hisia hizo na ninaweza kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, sitakataa kwamba kuna nyakati chache ambazo mtu anaweza kuchelewa. Mambo kama msongamano wa magari, hali ya hewa au dharura zisizo tarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa. Lakini hata katika hali hizo, huwa najitahidi kuwajulisha mapema wale ninaokutana nao, jambo ninaloonyesha uwajibikaji. Hoja ya sita ni kwamba kuwahi hunifundisha kupanga muda vizuri. Ninapojua nina ratiba ya kufuata, hujifunza kuamka mapema, kujiandaa mapema, na kuepuka kuhairisha mambo dakika za mwisho. Hoja ya saba ni kwamba kuwahi hunisaidia kuwa mfano mzuri kwa wengine. Watu wanaonizunguka kama wanafamilia, marafiki au wafanya kazi wenzangu. Wanaweza kuhamasika kuwahi pia ninapo watangulia. Kuwahi hunisaidia kujenga ufanisi wa kazi. Ninapofika mapema, nina nafasi ya kupanga kila kitu kwa utaratibu, kuangalia taarifa na kurekebisha tatizo lolote ndogo kabla ya shughuli kuanza Hii hufanya kazi yangu Iwe na tija na kutimiza malengo kwa urahisi Kuwahi pia hunifundisha uangalifu kujitahidi kufika mapema kunanifanya nijiweke tayari kwa mambo yanayo weza kujitokeza na huchunguza kila hatua kabla ya kufanya maamuzi Jambo linalongeza ubora wa matokeo. Hoja ya kumi na moja ni kwamba, kuwahi unanisaidia kujenga heshima ya muda. Wakati unajulikana kama mtu anayewahi, wengine wanakuheshimu na kutegemea usahihi wako. Hii huongeza imani kati yangu na wale ninaoshirikiana nami, nao iwe kazini, shuleni au jamii. Kuwahi kunahimiza nidhamu binafsi na kujitolea. Kwa kuzingatia ratiba na kujiandaa mapema, ninajifunza kuwa binadamu wa uwajibikaji na anayejali kila hatua ya maisha yake. Kuwahi kunanisaidia kuthibiti msongo wa mawazo, badala ya kuanza siku kwa hofu ya kuchelewa na presha, ninapowahi siku inaanza kwa utulivu na mtazamo chanya. Jambo linaloongeza afya ya akili na hisia za furaha. Kuwahi pia kuna nipa nafasi ya kuonyesha uongozi wa kibiashara au wa kijamii Kwa mfano katika kikundi au timu kuanzia mapema kunarahisisha kupanga na kushirikisha wengine wale wanao kuona wakifanya hivyo hupata motisha ya kufuata mfano mzuri.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi? Ninapenda kuenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio. Kwa kawaida huenda mara moja au mbili kwa mwezi kutegemea na muda nilionao, filamu zinazoonyeshwa na hali ya majukumu yangu Napenda kuenda sinema hasaa kunapokuwa na filamu nzuri au mpya ambazo zinavutia Kuna filamu za kusisimua, za kihistoria au zenye ujumbe mzuri. Sipendi kuenda bila mpango, bali nachagua siku ambayo ninamuda wa kupumzika, mara nyingi wikendi au siku ya mapumziko. Pia, huenda sinema nikitaka kubadilisha mazingira au kupunguza msongo wa mawazo baada ya shughuli nyingi. Kuangalia filamu kwenye skrini kubwa na sauti nzuri hunipa burudani ya kipekee kuliko kuangalia nyumbani. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo siendi sinema kwa muda mrefu, hasaa ninapokuwa na majukumu mengi. Katika hali hiyo, kuangalia filamu nyumbani au kupitia majukwaa ya mtandaoni. Kuenda sinema huniwezesha kushirikiana na familia na marafiki. Mara nyingi napenda kuenda sinema kama sehemu ya shughuli za kijamii, jambo linalosaidia kuimarisha mahusiano ya kushirikiana, furaha na kuona filamu pamoja. Sinema ni njia nzuri ya kujifunza au kupata elimu kwa njia ya burudani, filamu za kihistoria, za sayansi, au hata filamu za kitamaduni hutofautisha mtazamo wangu na kunipanua ufahamu kuhusu dunia. Kuenda sinema kunanisaidia kuchukua pumziko kutoka teknolojia ya kila siku, kama simu au kompyuta. Kuangalia skrini kubwa kunaleta tofauti ya uzoefu wa kunifanya nijisikie zaidi kuwa nipo kwenye tukio badala ya kuwa na kicheko cha majigitali mara zote. Sinema pia ni chanzo cha msisimko na hisia. Kuona filamu katika hali ya sauti kubwa na picha, hutoa hisia za kufurahia, kutikisa, au hata kushangaa, jambo linalonipandisha furaha ya maisha. Kuenda sinema kunanisaidia kuchukua muda wa kutafakari. Baada ya filamu, mara nyingi napata mawazo mapya, au nadharia kuhusu maisha, watu au jamii. Hii hunifanya nione mambo kwa mtazamo mpya. Sinema pia huniweka kwenye mazingira tofauti. Kutoka ndani ya ukumbi wa sinema hadi kwenye simulizi ya filamu yenye manthari tofauti inaniwezesha kujiona sehemu ya hadithi hiyo na kufurahia maisha nje ya kawaida. Kuenda sinema mara kwa mara kunanisaidia kujenga utamaduni wa burudani unaoendana na muda wangu binafsi. Sipendi kuenda bila mpangilio, napanga siku na filamu ninayoipenda ili kuhakikisha niweze kufurahia bila msongo au haraka. Kwa kumalizia, kuenda sinema kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kushirikiana na wengine, kujifunza, kupata hisia na kupumzika kisaikolojia. Hivyo napendelea kupanga na kufuata mpangilio wa kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kuhakikisha kila tukio linanisaidia kufurahia kikamilifu.

Je unapenda kufanya kazi nyumbani Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani Kwa sababu nina sababu nyingi zinazo nifanya nione aina hii ya kazi kuwa na manufaa makubwa Kwanza kabisa kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu wa akili mazingira ya nyumbani mara nyingi huwa utulivu kuliko ofisini hivyo hunisaidia kuzingatia kazi bila kelele au usumbufu wa mara kwa mara utulivu huu unifanya nifanya kazi kwa umakini na ufanisi zaidi. Pili, kazi ya nyumbani hunipa uhuru wa kupanga muda wangu. Ninaweza kupanga ratiba yangu kulingana na uwezo wa nguvu zangu. Kwa mfano, naweza kuanza kazi mapema asubuhi au kuchelewa kidogo kulingana na hali yangu. Ilimradi malengo ya timizwe. Tatu, kufanya kazi nyumbani hunipunguzia gharama Sina haja ya kutumia fedh nyingi kwa usafiri, chakula, cha mchana, nche au mavazi rasmi ya kazi Hii hunisasa na kutumia rasili mali kwa mambo mengine muhimu kazi ya nyumbani hunisasa ya kazi na maisha binafsi Ninapofanya kazi nyumbani, nina muda wa kuwajali familia kushughulia kushughulikia majukumu madogo ya nyumbani na hata kutimiza wajibu wangu wa kazi Hii hunipa usawa mzuri wa maisha kufanya kazi nyumbani pia husaidia kuwa na afya bora Ninaweza kula chakula chenye lishe kwa wakati Kunya maji ya kutosha na hata kufanya mazoezi madogo kati ya kazi Pia napata muda wa kupumzika vizuri bila msongo wa kusafiri hoja ya sita ni kwamba, kazi ya nyumbani huniongezea tija kwa sababu ni na mazingira nina yoyazoea. Ufanya kazi kwa haraka na ubora mzuri. Sina mikutano mingi isio ya lazima, hivyo muda mwingi hutumika kufanya kazi halisi. Kazi ya nyumbani hunijia kwa ufanisi, ninatumia mikutano ya video, barua pepe na majukua ya mtandaoni kuwasiliana na wenzangu. Hii unifanya niende sambamba na maendeleo ya kiteknolojia ya sasa kufanya kazi nyumbani hunipa faraja ya mazingira ninayopenda Ninaweza kuchagua mahali pa kukaa, muziki na hata kupumzika kidogo bila shinikizo la ofisi kazi ya nyumbani hunisaidia kupunguza mso kukosa foleni za magari na presha ya ofisini hunifanya nijisikia mtulivu zaidi na mwenye motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Natambua pia kuamba kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi. Mtu lazima ajuee kujisimamia, kuepuka usumbufu wa nyumbani na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwa kumalizia, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa, uhuru, utulivu, tija na usawa wa maisha. Ingawa kuna changamoto zake, faida zake kwangu ni nyingi zaidi na hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika katika kazi ninayofanya.

Harufu gani unayoyipenda? Harufu ninayoipenda ni harufu ya asili, ususan maua, chakula kikamilifu kilichopikwa, na harufu ya mvua. Kila harufu uniweka katika hali tofauti ya kihisia na kuniletea furaha ya kipekee. Kwanza kabisa, harufu ya maua. Kama waridi, lavender, jasmini, hunipahisia ya utulivu na amani. Nikinusa harufu ya lavender kwa mfano nafikiri moja kwa moja kuhusu pumziko la usingizi mzuri na hali tulivu bada ya siku ndefu Harufu ya maua pia hunikumbusha kumbukumbu za furaha za zamani hafla za familia, sherehe za shule au bustani nzuri zilizotembelewa Hii unifanya nijisikie kupumzika, hisia na kisaikolojia Pili, harufu ya chakula kikamilifu kilichopikwa. Kama chapati mpya, ugali, wali wa harufu nzuri au supu ya mboga. Huniletia hisia ya furaha na urafiki. Harufu hizi kuzidisha hamu ya kula na hunifanya nijisikie kuwa nyumbani au karibu na familia. Ni harufu zinazohunda zingira ya joto, upendo na faraja, jambo linalongeza hisia na mshikamano wa familia na marafiki. Tatu, harufu ya mvua inayoshuka baada ya jua. Ni nyingine ni nayoipenda sana. Harufu hii hutoa hisia za utulivu, upya na mtazamo chanya. Huniweka katika hali ya kutafakari, kunifanya nione uzuri wa dunia na kunipa hisia za kuanza upya. Hali hii uunda hali ya amani ya ndani na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Nne, harufu ya kahawa safi ni nyingine muhimu kwangu. Nikinusa kahawa mpya, uhisi msisimuko mdogo wa akili na mwili, na hii unisaidia kuamka asubuhi au kuwa na motisha ya kufanya kazi. Harufu ya kahawa pia hunirudisha kumbukumbu nzuri za nyumbani na vikao vya kirafiki. Harufu ya miti na majani kama mnazi, mti wa mapo au mti wa mvua, hunipa hisia za uwepo karibu na asili. Nikinusa harufu hizi uhisi utulivu wa na nguvu ya ndani. Hii ni muhimu hasa wakati nina msongo na hitaji kupumzika akili. Hoja ya sita ni kwamba harufu hizi uchangia ubunifu na motisha ya kifani. Ni kinusa harufu nzuri, mara nyingi huuzaliwa, mawazo mapya, suluhisho za changamoto, au mpangilio bora wa kazi. Hii ni muhimu katika kazi za ubunifu, sanaa, hau hata katika kupanga maisha ya kila siku. Hoja ya saba ni kwamba harufu hizi huniunganisha na hisia za kifamilia au urafiki. Harufu ya maua, chakula safi, au mvua huleta kumbukumbu za furaha na ustawi. Huku pia zikini hamasisha kushirikiana na wengine, ni njia ya kihisia na kuunganishwa na watu wa mazingira. Harufu za asili na chakula huniweka katika hali ya utulivu wa kimwili na kiakili. Hutuo pumziko kwa hisia zangu, hunifanya nijisikie bora na hupunguza msongo wa mawazo. Unaweza kuadhiri, usingizi au utendaji wa siku hoja ya tisa ni kwamba kuangalia na kunusa harufu hizi kuna nisaidia kuunda mazingira mazuri Chumba chenye maua, jiko lenye harufu nzuri ya chakula au bustani yenye harufu ya mvua ufanya maisha yangu kwa ya furaha zaidi yenye afya na yenye utulivu. Kwa kumalizia, harufu ni nayoipenda ni mchanganyiko wa maua, mvua, chakula na asili. Kila harufu unipa isia tofauti. Utulivu, furaha, kumbukumbu nzuri, motisha na mshikamana wa kijamii. Harufu hizi tu zinanifanya nijisikie vizuri kihisia, bali pia uniunganisha na dunia na watu waliopo karibu nami.

Unapenda kuandika au kuongea Napenda vyote viwili kuandika na kuongea lakini kila kimoja kina nafasi yake maalum Kwa upande wa kuandika Ninapapenda kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga mawazo kwa utulivu Nikiandika naweza kufikiria kwa kina kuchagua maneno kwa makini na kuelezea hisia hau oja bila kukatizwa kuandika hunisaidia pia kuhifadhi mawazo, kumbukumbu na maarifa kwa muda mrefu. Ni njia nzuri ya kujeleza hasa pale ninapotaka kueleza jambo kwa kina au kwa makini. Kwa upande wa kuongea, napenda kwa sababu ni njia moja kwa moja na yenye uhai wa masiliano. Kuongea uniruhusu kuonyesha hisia kupitia sauti, lafudhi na lugha ya mwili. Pia hunisaidia kujenga huhusiano wa karibu na watu kwa sababu majibu hutokea papo hapo na mazungumza huwa hai zaidi. Kuandika kuna nisaidia kuendeleza ubunifu wa akili. Nikiwa na kalamu na karatasi au kifaa cha kijidigitali, nina nafasi ya kuchagua mawazo mapya, kupanga hadithi au hoja na hata kuunda michoro ya mawazo. Pia ni tofauti kidogo na kuongea. Kwa sababu kuandika huchukua muda na kunisaidia kufikiria kila jambo kwa kina. Kuongea kuna hamasisha uhusiano wa kijamii. Wakati wakuzungumza na marafiki, familia au wenzangu, majibu ya papo hapo husaidia kuboresha mawasiliano, kutatua changamoto na kuunda hisia za karibu. Kuongea kuna nifanya nijisikie nipo sehemu ya tukio na kutoa hisia za huhai ambazo kuandika pekee haiwezi. Kuandika kuna nisaidia kuhifadhi kumbu kumbu na maarifa. Ninaweza kurekodi historia, hisia, au mafunzo muhimu ambayo yataweza kutumika baadae. Hii usaidia katika kazi, masomo, au maisha binafsi. Kwani maelezo yaliyo andikwa hayapotei kwa urahisi. Kuongea kuniwezesha kuelezea hisia kwa moja kwa moja. Kupitia sauti, miondoko ya uso na lugha ya mwili. Ninapoweka hisia zangu kwa kuongea. Ujumbe wangu huwasilisha kwa uwazi zaidi. Hii ni muhimu hasa katika kuunda huhusiano na kushirikiana na wengine kwa karibu. Kuandika hunisaidia kuwa makini na mfuatano wa mawazo. Nikijandika lazima nianze kutoka mwanzo hadi mwisho kwa mpangilio. Jambo linaloongeza nidhamu ya fikra na uwezo wa kueleza wazo kikamilifu. Kuongea mara nyingine hupaka hisia kidogo Lakini kuandika hufanya kila wazo liwe na mpangilio thabiti Kuengea huniwezesha kupata mrejesho wa papo hapo Wakati wa mazungumzo mtu anaweza kuelewa kile ninachomanisha na kutoa maoni mara moja Hii unisaidia kuboresha maamuzi kupata suluhisho haraka na kujenga hisia za ushirikiano kuandika ni njia ya kujitafakari na kujieleza binafsi. Wakati mwingine, kwa kuandika tu, ninaweza kueleza hisi zangu kwa huhalisi bila hofu ya kukosolewa. Kuongea, kwa upande mwingine, mara nyingine huhitaji husahihi wa haraka. Jambo ambalo si mara zote lina rahisisha hisia kamili. Kuongea hunipa nafasi yakuwa na nguvu ya ushawishi. Wakati wa majidiliano au mazungumzo ya uma, sauti, musimamo na maneno hufanya watu wahisi maana ya kile ninachosema, jambo ambalo lina nguvu zaidi kuliko maandishi peke. Napenda kuandika na kuongea kwa sababu kila moja inafaida yake. Kuandika hunipa muda, kina na kumbu kumbu. Huku kuongea kuna nipa huhai, ushawishi na huhusiano wa moja kwa moja. Hii inamanisha kuwa mimi ni mtu anayejua kutumia vyote viwili kulingana na mazingira, lengo na aina ya mawasiliano ni nayohitaji.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko kuwa wa usiku. Ingawa kuna nyakati chache ambazo hufanya kazi hadi husiku. Kwanza kabisa, kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku. Asubui huwa na utulivu mwingi, kelele ni chache na akili yangu huwa safi. Huu ni wakati mzuri wa kupanga siku, kuweka malengo na kuanza kazi muhimu bila usumbufu. Pili, asubuhi unisaidia kuwa na umakini mkubwa. Mara nyingi akili yangu hufanya kazi vizuri zaidi mapema, hivyo naweza kufanya kazi zinazohitaji kufikiri kwa kina au maamuzi muhimu bila kuchoka. Hii uniongezea tija na ufanisi. Tatu, kuamka mapema hunijengea nidhamu ya muda. Kujiamsha mapema hunilazimisha kulala kwa wakati, kupanga ratiba yangu vizuri na kuepuka kuhairisha mambo. Tabia hii unisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio. Asubui hunipa muda wa kujifunza binafsi. Ninaweza kufanya mazoezi mepesi, kuchafakari, kusali, au kula kifungua kinywa kwa utulivu kabla ya shughli za siku kuanza. Hii unifanya nijisikie mwenye nguvu na mtulivu. Kuamka mapema hunipunguzia msongo wa mawazo. Ninapokuwa tayari mapema sipigwi na presha kukimbizana na muda. Balada yake, ninaanza siku kwa amani na kujiamini. Hata hivyo, ninatambua kwamba usiku una faida zake. Wakati mwingine usiku hunipa utulivu, wa pekee wa kufanya kazi za ubunifu kama kuandika na kupanga mawazo, lakini sipendi kuchelewa kulala mara kwa mara kwa sababu huathiri usi afia na usingizi wangu. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuwa na muda wa asili na mazingira tulivu. Asubui mapema, dege wanalia, hewa ni safi, na mwanga wa jua unapoinuka polepole huniweka katika hali nzuri ya akili na hisia. Hii ni kama therapi ya asili, ambayo haina gharama hutoa utulivu wa kipekee. Kuamka mapema hunisaidia kupanga ratiba ya chakula vizuri. Asubui huwa na muda wa kula kifungua kinywa chenye lishe kikamilifu, jambo linaloongeza nishati na afe ya mwili. Hii ni tofauti na kuamka kwa haraka, mapema na au kuchelewa. Ambapo mara nyingi, mtu huwacha kifungua kinywa na kula haraka bila lishe ya kutosha. Kuamka mapema hunisaidia kuboresha nidhamu ya usingizi. Wakati mtu anaanza kulala mapema ili kuamka mapema, mwili hujifunza mzunguko mzuri wa usingizi. Hii usaidia kuwa na usingizi wa kina usiku, kuandoa uchovu na kuongeza umakini siku nzima. Kuamka mapema kunahimiza kufanya mazoezi ya hasubui nafurahia kutembea kukimbia au kufanya mazoezi madogo hasubui. Jambo linaloongeza nguvu, afya, isia za furaha. Hii pia husaidia kudumisha mwili mwenye afya na akili yenye utulivu. Kuamka mapema kunasaidia kuwa na faida ya muda wa kujifanya na kufanya kazi binafsi. Wakati mwingine bado watu hawajaamka, nina nafasi ya kufanya kazi muhimu kupanga mawazo na kuandika bila usumbufu. Hii ni muhimu hasa kwa kazi zinazohitaji umakini na ubunifu. Kuamka mapema kunanisaidia kuepuka msongamano wa kila siku. Kwanzia barabara, usafiri wa uma, hadi foleni za benki au maduka. Asubuhi mapema huniwezesha kuepuka msongamano wa kufanya mambo kwa haraka zaidi kuamka mapema kunanisaidia kuwa na mtazamo chanya wa maisha Mwanzo mzuri wa siku huna hunaacha hisia za kutokukosa presha au msongo Badala yake huhisi huru mwenye motisha na tayari kushugulikia changamoto za siku kuamka mapema pia kunanisaidia kuwa mfano kwa wengine wenzangu, familia na marafiki wanaona jinsi ninavyopanga na kuanza mapema na mara nyingi huwamasika kufuata mfano huu kuamka mapema kunanisaidia kushugulikia dharura zinazotarajia.

Niambie kuhusu shugli zako za siku za mvua. Shugli zangu za siku za mvua ni tofauti kidogo na zile za siku za kawaida. Kwa sababu mvua hunilazimisha kupunguza haraka ya maisha na kuchukua mambo kwa utulivu zaidi. Kwa jumla, siku za mvua hunifanya nijikute zaidi kwenye shugli za ndani na za kutafakari. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani ya nyumba. Mara nyingi uchagua kuka sebuleni au chikaribu chumbani cha dirisha ili niweze kusikia sauti ya mvua na kuyiona ikinyesha. Hu ni wakati mzuri wakupumzika kwa sababu mvua hunipa ruhusa ya kupunguza muendo wa maisha bila kujilaumu. Moja ya shugli ninazopenda sana wakati wa mvua ni kusoma vitabu au makala. Mvuwa hunipa mazingira tulivu yasio na kelele nyingi. Jambo linalonisaidia kuzingatia kile ninachosoma. Wakati mwingine nasoma vitabu vya hadithi, wakati mwingine vitabu vya kujifunza au kujikuza binafsi. Pia, wakati wa mvuwa napenda kuandika, iwe ni kuandika mawazo yangu kupanga mipango au hata kuandika hadithi fupi. Mvuwa hunifanya nijisikie karibu na nafsi yangu, hivyo mawazo hutiririka kwa uraisi zaidi. Kuandika wakati wa mvuwa kunanisaidia kutoa hisia na kufikiri kwa kina kuhusu maisha. Wakati wamvuwa kuu, hasa inapowambatana na baridi, napenda kunywa kinyoaji cha moto kama chai, kahawa au tangawizi. Kinyoaji cha moto pamoja na sauti ya mvua hunipa faraja ya kipekee. Hu ni wakati wakujitunza na kujipa nafasi ya kupumzika kimwili na kiakili. Napenda mvua sana ingawa wakati muingine mvua inaweza kuleta usumbufu kama kuchelewesha safari au mipango. Bado naiona kama baraka na mvua unifanya nihisi utulivu upia na matumaini mapia. Na nakumbuka siku moja ya mvua niliofurahia sana Ilikuwa siku ambayo, sikuwa na haraka yoyote mvua ilinyesha kwa muda mrefu, na nilikaa ndani nikisikiza muziki laini, nikisoma na nikitafakari maisha Hakukuwa na presha, simu nyingi wala kelele siku ile ilinipa amani ya ndani, ambayo ni sirahisi kuipata siku za kawaida Mvuwa pia hubadilisha mpango wangu wa kila siku kama ilikuwa nimepanga kutoka inche Mara nyingi hubadilisha mipango na kubaki nyumbani Badala ya kushuguli za inche Nahamisha nguvu zangu kwenye kazi za andani kama kusafisha kidogo kupanga vitu au kufanya kazi za mtandaoni Kwa namna fulani, mvuwa hunifundisha kubadilika na au kukubali mabadiliko kihisia, ninaposikia sauti ya mvua uhisi utulivu mkubwa sauti ya matone ya mvua yakigonga paa au ardi hunifanya nijisikie salama na mtulivu Nikama sauti ya asili inayotuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo Wakati muingine hunifanya nitafakari maisha, malengo yangu na mambo ninayoshukuru Zaidi ya hayo, mvuwa hunifanya nijisikie karibu na asili. Hunikumbusha kwamba maisha yana mizunguko, kuna nyakati za jua na nyakati za mvuwa, na zote ni muhimu. Kama vile mvuwa inavyohitajika ili mimea ikue, vivyo hivyo changamoto na nyakati za utulivu ni muhimu katika maisha ya binadamu. Kwa kumalizia siku za mvua kwangu si siku za huzuni bali ni siku za utulivu, tafakari na kujitunza, napenda mvua kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika kubadilisha mipango bila hatia na kuungana na nafsi ya ndani sauti ya mvua huniletea amani na kila mvua hunikumbusha kuwa bada ya giza kuna muanga na upya.

Jee unapenda kupanda milima Dio napenda sana kupanda milima Nanaiona kama shugli yenye faida nyingi sana kimwili kiakili na hata kihisia kupanda milima si tu matembezi ya kawaida Bali ni safari inayochanganya changamoto uvumilivu na uzuri wa asili kwa mnamna ya kipekee Kwanza kabisa, kupanda milima hunipafursa ya kuunga kuungana na asili moja kwa moja. Nikiwanjiani kupanda, ninaona miti, mawe, nyasi na wakati mwingine wanyama wadogo au ndege. Hii unifanya nijisikie mbali na kelele za maisha ya kila siku kama magari, simu, presha za kazi. Mazingira ya milima huwa tulivu na safi. Jambo linalo saidia kupumzisha akili. Pili, kupanda milima ni mazoezi mazuri kwa mwili. Huimarisha misuli ya miguu, mikono na mgongo, na pia huongeza nguvu za moyo na mapafu. Ingawa wakati mwingine hupumua kwa shida hasa unapofika sehemu za juu. Changamoto hiyo hunifanya nijisikie fahari na ninapofanikiwa kuendelea. Baada ya kupanda mlima, mwili huhisi umechoka lakini kwanjia nzuri. Tatu, kupanda milima hunifundisha uvumilivu na subira. Sikila wakati safari hua rahisi. Kuna njia zenye muinuko mkali, mawe ya nateleza, au uchovu unaojitokeza katikati ya safari. Lakini unapojifunza kuendelea hatua kwa hatua bila kukata tamaa, unapata somo kubwa linaloweza kutumika hata katika maisha ya kawaida. Hisia za kufika kileleni mwamlima ni za kipekee sana. Unapofika juu ya na kuangalia mandhari ya nchi, unahisi furaha, mafanikio na amani. Mandhari hiyo mara nyingi hufuta uchovu, wote uliopitia njiani. Ni wakati wakujivunia juhudi zako na kujithamini. Tano, kupanda milima hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Nikiwa njiani, akili yangu hujikita kwenye hatua ninazopiga, pumzi ninazovuta, na mazingira ya nayonizunguka. Hii unisaidia kusahau matatizo kwa muda na kujisikia mwepesi ki akili. Ni kama tiba ya asili kwa mawazo. Sita, ni shugli nzuri za kijamii. Kupanda milima na marafiki au watu wengine huimarisha huhusiano. Mnaweza kuhamasishana, kusaidiana pale mtu anapochoka na kushirikiana furaha ya kufika kileleni. Mazungumzo njiani pia hua yakina na ya kufurahisha. Kupanda milima huniongezea kujiamini. Kila mlima unaopandwa hunifanya niamini zaidi uwezo wangu. Hata mlima unaonekana mgumu mwanzoni. Ukifanikiwa kuupanda, hunipa ujasiri wa kukabiliana na changamoto nyingine za kimaisha. Kupanda milima pia kuna nisaidia kuwa muangalifu kwa hali ya sasa njiani, lazima nizingatie kila hatua jinsi miguu inavyopiga hatua kwenye mawe au changarawe Hali ya hewa na hatua ya muendo wangu Hii unisaidia kufikiria kwa makini na kuishi kwa sasa Jambo linalopunguza mawazo ya siyo ya lazima na kuchangia afya ya akili kupanda milima ni fursa ya kujifunza na kujaribu mbinu mpya. Kila mlima unachangamoto tofauti, njia nzito, njia nyepesi, au kupanda kwa kutumia nyundo au kamba. Kila tukio linanifundisha jinsi kupanga mikakati, kutumia nguvu vyema na kuhimili hali ngumu. Kupanda milima hunisaidia kujenga uthabiti wa akili. Kukabiliana na uchovu, mvua, baridi, na jua kali njiani kuna nifundisha kudumisha mtazamo chanya na kuendelea bila kukata tamaa. Hili somo linaweza kutumika hata kwenye maisha ya kila siku. Kupanda milima hunifundisha kushirikiana na wengine. Mara nyingi hufanyika kwa kikundi, hivyo msaada wa wenzangu, maneno ya motisha, au kushirikiana suluhisho la changamoto, hunifundisha dhamani ya ushirikiano. Hii inafanya kuwa na huhusiano mzuri na wengine na kujenga mshikamano wa kijamii.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Ndiyo, napenda sana kuvaa vipuli. Na kwa kweli sipendi kuikimbia fursa ya kuongeza mvuto wa uso na mvuto wa jumla kupitia vipuli. Vipuli si tu mapambo madogo. Bali ni sehemu ya mtindo wa kila siku inayoweza kuonyesha utu, hisia na hata ladha ya kibinafsi. Kwanza kabisa, vipuli hunisaidia kujieleza kihisia au kitamaduni. Haina rangi na ukubwa wa vipuli ninavyovaa mara nyingi hufanana na hali yangu ya hisia au hafla ninayohudhuria. Kwa mfano, wakati wa hafla rasmi, napendelea vipuli vidogo na vya heshima, ambavyo vinapanua sura bila kuvuruga mwonekano. Wakati wa sherehe za marafiki au burudani, napenda vipuli vikubwa, vya rangi angavu au vya ubunifu vinavyo onyesha ujasiri na msisimko. Hivyo, vipuli si tu mapambo, bali pia ni lugha isio na maneno ya kuonyeshana hisia zangu. Vipuli hutoa mvuto wa uso na umbo la sura. Wakati nimevaa vipuli vinavyofanana au vinavyolingana na mavazi, uso wangu huonekana wa kuvutia zaidi. Hii ni kwa sababu vipuli huburudisha macho, kusawazisha uso na kuongeza hisia ya mtindo. Kwa mfano, vipuli vya rangi nyepesi vinaweza kufanya uso uwe na mwangaza wa asili. Huku vipuli vya rangi ya dhahabu au fedha vikiongeza mwonekano wa heshima na hadhi. Tatu, vipuli vinaongeza kujiamini. Wakati mwingine mtu anaweza kuhisi, kuna kitu kinakosekana kwenye mwonekano wake. Na mara nyingi vipuli vinaweza kukamilisha sura hiyo. Kupitia vipuli, ninasikia kama nimekamilika na tayari kushughulikia siku, kazi au hafla yoyote. Hii ni faida ya kihisia, kisaikolojia, ya kuvaa vipuli. Nne, vipuli huniwezesha kuunganisha na mtindo wangu binafsi. Kuna vipuli vinavyofaa zaidi kwa mtindo wa kawaida wa kila siku. Kuna vipuli vinavyofaa kwa mtindo wa kipekee au wa hali ya juu. Kwa hivyo, kuvaa vipuli kunanisaidia kuunda mtindo wangu binafsi. Kuonyesha ladha yangu na kutofautisha sura kwa urahisi. Tano, vipuli vinadhamani ya kihisia na uzawadi. Mara nyingi vipuli huletwa kama zawadi kutoka kwa marafiki, familia au wapenzi. Na hivyo kuwa na maana zaidi ya mapambo ya kawaida. Kila kipande cha kipuli kinaweza kukumbusha kumbukumbu fulani au mtu maalum na kufanya kuvaa vipuli au kuwa tukio la kihisia. Vipuli huniwezesha kuwa tayari kwa haraka. Tofauti na mapambo mengine yenye maandalizi makubwa. Vipuli vinaweza kuvaa kwa haraka lakini bado kuunda mwonekana wa kuvutia na wa nadhifu. Hii ni faida kubwa sana hasa kwa watu walio na ratiba nzito au siku yenye shughuli nyingi. Kupitia vipuli ninaweza kucheza rangi na urembo. Napenda kubadilisha vipuli kulingana na mavazi, rangi ya ngozi au tukio la siku. Hii hunifanya kujihisi ubunifu na furaha ya kila siku. Hoja ya nane ni kwamba vipuli huniunganisha na utamaduni wa mitindo ya kisasa. Katika tamaduni nyingi, vipuli ni ishara ya heshima, uzuri au hata mafanikio. Pia wakati wa sasa, vipuli ni sehemu ya mtindo wa kisasa na unaweza kuonyesha uelewa wa mtindo na ubunifu. Kwa kumalizia, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hutoa furaha, kuongeza mvuto, kuonyesha utu na hisia, kuongeza kujiamini na kuwa sehemu ya mtindo wa kila siku. Hata vipuli vidogo vinaweza kubadilisha mwonekano wa mtu, kumfanya ajisikie kamili na tayari kushughulikia siku. Kwa hiyo, kuvaa vipuli ni zaidi ya mapambo, ni hisia, mtindo na nafasi ya kuonyesha utu.